Mimi na wazee wangu, ama wazazi wangu, tuna mahusiano mazuri, tunapendana sana, huwa tunatembeleana, wanakuja kuniona kwangu na mimi pia huwa naenda nyumbani kuwatembelea. Nikiwatembelea nawapelekea zawadi, tunaongea mazungumzo marefu, wananiipa mawaidha kuhusu maisha, pia watoto wangu wanapenda sana kwenda kuwasalimia wazee wangu, iili pia waweze kupata ile nafasi ya kufurahishwa kama wajukuu wao.

Makosa kazini, makosa kazini yanalingana ni nani aliyoyatenda? Iwapo ni mimi, nitaomba msamaha na nitaangalia kurekebisha nilivofanya nisirudie tena. Iwapo ni wenzangu kama ni wadogo wangu, kimamamlaka nitawakanya na pia nitawaambia vile watakavyorekebisha na wasirudie yale makosa tena.

Natumia mitandao ya kijami, kama vile, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, hizo zote nazitumia. Niko na account kwa kila moja, ninapenda mitandao sana ili kujua mambo ya nayojiri, ili pia kuelewa mambo kwa jinsi ya kusoma, ama jinsi ya kuelimisha na wenzangu. Mimi pia naweka mambo yangu pale mtandaoni, kama ni mambo mambo yananipendeza na kunifurahisha, huwa nayaweka pale ili kuwambia wenzangu na marafiki zangu pia wapate kufurahishwa na maisha yangu. Mitandao imekuja kusaidia sana, kitambo bila mitandao kulikuwa hakuna, mahusiano mazuri na mawasiliano. Kwa sasa mawasiliano yameboreshwa kwa sababu ya mitandao.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa kushona. Mimi nikiwa shuleni nilisoma somo la homescience, nikajua kushona, nguo, kaptula, sweta, kofia, soksi. Nimezembea kidogo kwa sababu sijakuwa nikifanya haya mambo. Lakini nahitaji sana niimarishe hiyo ujuzi wangu ili niweze kusaidia wenzangu na pia kushona vitu ambavyo kwa njia mona ama nyingine itakuwa ni hali ya biashara na nitapata mapato kutoka kwa hiyo ushonaji. Napenda kushona wakati mwingine ni muda sipati wa kufanya hayo lakini muda ukipatikana ni vyema niimarishe hiyo ujuzi wangu.

Mimi napenda mbwa na niko na mbwa mmoja ambaye nampenda sana jina lake anaitwa stezi. Ni mbwa ambaye nilimchukua akiwa mdogo, nimemlea na kwa sasa amekua mbwa mkubwa. Huwa tunaenda naye matembezi namtembeza. Pia huwa ananisaidia wakati niko mpweke nyumbani, ananipatia ile kampani, tunakuwa naye, tunafurahia. Mbwa wangu huwa namnunulia chakula nampa. Huwa pia kama ni maswala ya usalama kukiwa na jambo ambalo halieleweki huyo mbwa anani pa onyo ama ananiambia kwa njia ile ya kubweka nampenda sana huyu mbwa wangu na pia ningepata mwenzake nitafurahi ni wawe wawili.

Napenda kujifunza mambo mapya, nikipatana nayo kwa mtandao, pengine kama juzi nimejifunza jinsi ya kupika kwa sababu nikipatana na na YouTube video moja ambayo mwanadada yule alikuwa anapika chakula ambacho sijawai kukila tena lakini nikajifunza na nikajua kukipika na nikaona ni jambo nzuri kwa sababu familia yangu ilifurahikia kile chakula. Pia nikienda mahali pageni na nipate jambo jipya linafanywa ambalo silijui huwa na napendelea sana kukaa makini ili nielewe na nijue vile nitakavofanya yale mambo mapya na mageni.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa nasoma kitabu, nasoma chapter moja ya kitabu, ninachokipenda. Kwa sasa ninasoma kitabu ambacho kinaitwa Gifted Hands, na pia ninaandika madhumuni yangu ya siku ijayo, ninajua kesho, nitafanyahili na nitafanyahili lingine. Na pia huwa napenda kuomba naomba kabla kulala ilikumuelezea Mungu maitaji yangu na pia kushkuru kwa siku ambayo imepita na yale yote alionitendea kwa siku hile.

Ule mchezo ninaopenda kucheza sana unaitwa world puzzle. Yani ni kushikanisha maneno, herufi, ili ziweze kutengeneza jina ama kutengeneza ama kuunda sentensi. Naupenda ule mchezo kwasababu unafanya akili yangu inachangamka. Sikai katika hali ya kudidimia kimawazo na pia inanchangamsha kutafuta maneno mapya na kutafuta katika research maneno mengine ambayo siyajui na pia sentensi zingine ambazo sijawahi kuzielewa siku zingine. So huo mchezo na upenda sana na huwa nilazima nicheze kwa siku hata kama ni dakika thelathini hivi ili niweze kuchangamsha akili yangu.

Lile lengo niko nalo kwa muda mrefu ni kuweza kujenga nyumba bara ama kijijini kwetu nyumba ambayo itakuwa ni nyumba kubwa na pia niweze kufanya ukulima kwa hali ya juu, yaani ukulima wa vitu kwa wingi. Nataka sana mungu anijalie, kazi yangu niendelee kuweka pesa kidogo kidogo, ili niweze mwisho wa siku kutengeza, kujenga ile nyumba ambayo baada ya kazi nitaenda huko, nikishafika miaka ya kutoka kazini, nitakuwa nina mahali pangu pa kuenda kuhishi, na pia kutakuwa na ule ukulima ambao nitakuwa naendeleza baada ya ile miaka ambayo nitakuwa nimefanya kazi.

Chumba ninachokipenda kwangu ni jikoni kwa sababu hapo ndio huwa napata kwenda kutengeneza maankuli ya asubuhi, ya jioni na hata ya mchana. Pale ni shughuli za usafi wa kuosha vyombo na pia kupika kutayarisha chakula ndio nafanya nikiwa hapo. Nikiwa pale huwa nahisi furaha sana kwa sababu mimi napenda kupika, napenda sana kujihusisha katika masuala ya kutengeneza. New recipe, chakula kipya ama vyakula vipya ambavyo hatujawahi kula tena na familia yangu. Na pia nikiwa pale jikoni huwa napata ule uchangamfu kwa sababu niko na mambo mapya nayafanya pale.

Siku yangu ya kuzaliwa ni mwezi wa nne, tarehe ishirini na mbili. Iyo siku huwa napenda kushelehekea nikiwa na wazazi wangu, na marafiki zangu, na wapenzi wangu, ama mpenzi wangu nilie nae. Iyo siku mimi huwa napenda asubuhi niombe, ni mujulishe Mungu maitaji yangu, nimshukuru pia kwa mwaka mzima kunilinda na kunihifadhi. Vile vile huwa napenda nitoke niende mahali ambapo napapenda. Naweza kuenda baharini kuogelea. Naweza kuenda kanisani kushukuru Mungu Na pia napenda sana kutoka ama kuenda kupika chakula ambacho nakipenda. Ama kupikiwa ama kuenda hotelini mahali ambapo nitakula. Kile chakula ambacho nakipenda pia. Napenda kukata keki katika hile siku. Na pia kuimbiwa nyimbo nzuri nzuri na marafiki zangu ili niweze kufurakia ile siku yangu ya kuzaliwa. Iyo siku pia huwa napenda sana badaye mwisho wa siku niwe na yale matamanio ambayo kwa mwaka ujao ningependa kuyatimiza ama ningependa Mungu anijalie na pia niweze kufurakia na mandugu zangu ama madada zangu katika ule mwaka ninao ingia.

Chumba changu cha kulala ni wastani. Si kikubwa wala si kidogo sana. Kuta ni za rangi ya njano. Kitanda changu ni kinaniridhisha niko na matresi nzuri kubwa. Kitanda changu pia ni kikubwa na ninakipenda sana kitanda changu. Katika dirisha nikichungulia nje huwa naona, miti, majani, na nyasi pia naziona kule nje. Katika hiki chumba changu nakipenda sana kwa sababu huwa ni mahali pangu pa kutulia, kufurahikia, ama kupumzika baada ya siku ndefu. Nina kioo na meza ambayo ni ya kujiangalia na kupaka vipodozi vyangu katika ile meza. Hapo ndiyo mahali napapenda zaidi katika hii nyumba changu ama chumba changu cha kulala.

Mimi napenda wakati wa mvua sana. Wakati wa mvua ni kipindi ambacho huwa kinatulia na joto linapungua na kuna kuwa na ile hali ya kusikia anga ama mazingira yakiweza kunyunyuziwa yale maji ya mvua. Mvua wakati mwingine inabadilisha mipango yangu. Kama nilikuwa na mpango wa kutoka nje kuenda mtaani kuenda kufanya shughuli za ununuzi naweza kubadilisha zile shughuli na kuziweka siku nyingine ambayo haitakuwa na mvua. Nikisikia sauti ya mvua mimi huwa nafurahia sana moyo wangu. Huwa natulia, huwa naacha ile sauti initulize mpaka nilale. Na ama wakati mwingine inanituliza mpaka naenda katika ile hali ya kuacha mawazo kabisa. Wakati wa mvua, wakati mwingi mimi huwa najipata nimelala. Na sina mambo mengi ya kufikiria ama kufanya ninatulia tu moyo.

Mimi hujifurahisha katika kunywa vinywaji vizuri, kama vile soda, maziwa, maziwa mala, juisi, na pia kula chakula kitamu kama vile pilau, biryani, nyama, kuku. Hivo vyote najifurahisha navyo pia, najifurahisha katika kuogelea, katika pia kuimba nyimbo na marafiki zangu, kucheza-cheza katika zile nyimbo ambazo nazipenda, huwa nafurahia sana pia. Ile hali ya kutoka inje, kuwa inje na kupigwa na lile juwa na lile joto, pia kufurahia katika maji kuogelea na kuimba zile nyimbo ambazo nazipenda.